Mnyama ambaye nakuwa mwenye nimefuga sa hii ni mbwa, sababu ya kuweka mbwa ni sababu ninapendanga kukaa mahali bila wasiwasi na inaniya. Mambo ya tuseme kukiwa na wezi kama wanakuja kwa nyumba, nyumba husaidia, mbwa inakuwa inasaidia sana kuwafukuza.

Mimi filamu zenye ninapenda ni filamu za kikristo. Hii ni kwa sababu zikona mafunzo mengi ambayo husaidia kila siku kwa ambazo husaidia kimaisha kwa kitabia ambazo pia inafunza watoto venye wataweza kuishi vizuri na wenzao. Na hii inasaidia sana kwa sababu inaleta mafunzo mengi kwa maisha ya mtu.

Mchezaji mwenye napenda zaidi ni mesi, hii ni kwa sababu ni mchanga mfu sana, anajua kuchenga, na amesaidia timu yake kuchukua vikombe tofauti tofauti, na timu yake kila mara mingi kwa kila season, unaipata inakuja nambari moja, ama nambari mbili kila wakati.

Mimi hupenda kukiwa na joto hii ni kwa sababu mtu anaweza tembea nje nje na juu mimi hupenda sana kuenda baharini mahali ambapo napenda kuogelea saa wakati kuna jua kali na pia hii wakati unawezafanya kazi bila kuogopa kama kutanyesha ama kukiwa na hali ingine ya anga.

Ndiyo, mimi nishaienda kwa tamasha la muziki na siyo moja nimeenda kadhaa. Mara mingi mimi huenda kwa hizi tamasha wakati wa likizo kama disemba hivi ni tukiwa na familia. Tunaenda nje kujivinjari ama tukiwa na marafiki wakati wa weekendi saa zenye hatuna kazi ya kufanya. Na mara mingi nakuwa ni sasa masaa za usiku.

Mara mingi mimi hutumia kompyuta kuandika sababu inakuwa ni rahisi. Na ambayo haichukui muda mwingi na hauhitaji mambo mingi kama bairo ama karatasi na chenye umeandika mara mingi naji naeza kompyuta huwa haisahau kwa hivyo inakuwekea unaweza itumia baadaye kwa hali kwa pengine kama unahitaji wakati mwingine.

Kwa siku mimi hutumia maji kama lita mbili ama tatu. Hii inanisaidia kuweka mwili wangu ukiwa kwa hali mzuri. Na ninaweza tembea mahali parefu bila kuchoka. Na pia inanipa. Na ndio inanichangamsha kwa siku kwa sababu kama hauna maji. Unasikia kama mwili wako hauko sawa.

Mchezo ambao ningependa sana kujaribu ni mchezo wa basketiboli. Lakini hapa nchini Kenya watu haujulikani sana kwa hivyo nafasi ya kupatana nayo inakuwa ni ngumu. Lakini ninaona ni mchezo mzuri ambao unapatia mtu hamu ya kujua. Ningependa sana kujaribu siku moja.

Kifaa kenye siwezi ishi bila kwenye mingi kwa mara mingi kwa simu lazima nitumie kwa kila siku ni tiktok ambayo inanichangamsha inanipatia inanipatia siku mzuri inanifurahisha nikiona vitu ama marafiki venye wanavyoendelea na hali ya maisha na inanipa pia habari za dunia venye inavyoendelea.

Ndio nishahi kufanya yoga na mara mingi inakuwa ni wakati nataka kupumzika. Ama kutulia bila kusumbuliwa, mi hufanya yoga pia wakati ninapotoka kazi, ama wikendi wakati sina kazi mingi ya kufanya inaniweza kunipumzisha akili. Na inakuwa ni mazoezi mzuri ya kufanya fikiria zitulie.

Mimi masomo ama kitu yenye nilisomea katika shule ni mambo ya ukulima ambayo imenisaidia sana kupata kazi na kufanya kazi na wakulima humu nchini kenya. Hii imenipa motisha sana kuwa ni kenya inategemea ukulima hili kupata chakula ili kuweza kulisha wananchi.

Kutoa kwa dirisha yangu, ile vitu ninaona ni kuna miti kadhaa, kuna milima kwa umbali, na upande wa chini, kuna ku tuko na ziwa nakuru, hili ziwa ambayo, pia kuna watu wana, hapo kwa ziwa unaona watu wakitembea tembea, na magari yanapita kwa barabara.

Ndiyo, hapa nyumbani nina kuanga nimefuga ng'ombe na kuku na mbuzi. Sana sana ya mbona ya kufuga ng'ombe ni ananipatia maziwa na pia anaeza tumika kwa nyama. Pia kuku pia natumana kunipa mayai na pia anaeza nisaidia kwa kunipa nyama wakati sahizi sina pesa ya kununua.

Rangi yenye nimeipenda zaidi ni rangi ya kibichi ambayo mara mingi utaiona hapa tu kwa mazingira ya nje kutoka kwa mimea. Na pia nyumbani hapa kuna msitu ambao pia huna ukona. Rangi ya kibichi na ambayo inatuma inavutia sana na inafanya hali ya hewa ikae mzuri.

Mara mingi asubuhi mimi hupenda kukula mandazi na chai. Hii ni kwa sababu mandazi hapa inapatikana kwa wingi na unaezaenda tu kwa duka. Yenye iko karibu wanakuuzia na ni bei rahisi. Na pia hauitaji hauitaji maki vitu mingi kutengeneza maandazi unahitaji tu unga sukari na maji.

Hapa nyumbani kuna mahali, kuna miti hapa, yenye tunakuwa tumepanda hapa inje. Hapa mi hupenda kukulia hapa sababu ya kivuli na kuna upepo upepo kwa hivo hali ya hewa inakuwa ni safi na unaweza pumzika na unaweza ni mahali pia unaweza lala, una, ili kupunguza mawazo.

Mimi hupenda kuvaa nguo za kaki sana sana ninapoenda nje hii ni sababu kaki siyo mzito sana na iko na mashimo mingi yenye inafanya unasikia ukiwa uko mrahisi na haisumbui sana haisumbui ngozi na inafanya unatembea kwa utaratibu.

Ndio, mimi hupiga kura, hii ni sababu, sisi kama vijana wa hii nchi, sii ndio tunafaa, tuna, wananchi ndio huo huwa wanaamua wale viongozi wanaotaka, na hii husaidia sana kwani viongozi pia ndio wanaleta sheria ambazo huwa zinatuhusu, na venye maendeleo ya nchi itaendelea, itaendelea.

Mimi hupenda kukaa mahali ambapo hakuna kelele, mahali yaani pametulia, hakuna vumbi, hakuna magari ya nayopita. Mahali penye ninaeza kaa vizuri na nifikirie ninapo fanya kazi yangu bila kusumbuliwa. Na bila kuona vitu zinanisumbua mahali kuna wizi kama vitu kama hizo.

Sherehe yenye ninaona nzuri sana kwa kampuni ni kuangalia kastoma wetu vizuri na kuhakikisha kileacho wanachofanya hao ndo wanafurahia sana. Na pia kuweka muda wakati unapofanya kazi yako. Inasaidia kufanya kuhakikisha kuwa kastoma wako wanafurahia kazi yako na wanapata ma vitu zao kwa wakati ufaao.

Ushirikiano katika timu either tunapofanya kazi mara mingi inakuwa ni mawasiliano mnaongea mambo kwa uasili na mnahakikisha kuwa hakuna kitu mnaacha inje. Hii inasaidia sana sababu kama kuna shida mnaeza tatua mara moja mkiwa pamoja na kama kuna vitu zenye hamuelewi mnaeza saidiana.

Wakati nikona msongo wa kazi, mimi hukaa chini, halafu ninafanya kitu kinaitwa kufanya budgeting, ama unatayarisha kazi kulingana na ile muda inavyohitajika, unafanya zenye zinahitajika kwanza na zenye zinaezangoja, zinakuwa za mwisho.

Ndiyo kuko na kitu cha thamani ninachohifadhi ni shamba ambalo niliachiwa na mzazi. Na ambalo hilo ndiyo hapo ndipo nilijenga nyumba na ambayo hiyo nyumba nitakuja kuachia watoto wangu. Hii imenisaidia kuhakikisha kuwa sifanyi kazi ngumu ati ili nitafute pesa ya kununua shamba ingine ama mahali pa kukaa.

Mi hupenda kukaa mahali ambapo kumenyamaza ama kum, mahali kuki penye kuna kimya. Hii ni sababu mahali kuna kimya naeza fikiria vizuri bila kusumbuliwa. Na juu kama kazi yenye ni nafanya mtandaoni ni inanibidi ku, mahali mafikira ikue mahali pamoja. Lakini kama kuna kelele hauwezi sikia kitu.

Ndiyo, mimi ni mtu wa ubunifu na ninapenda sana kutumia akili yangu kufanya kusuluhisha maneno ambayo ama kazi mara mingi. Hii imenisaidia sana katika hii kazi yangu ya ukulima ambapo mara mingi vitu nyingi haujasomeshwa shule kwa hivo inabidi ufanye vitu kwa ubunifu ndio uweze kupata matokeo bora.

Mboga ambazo mara mingi mimi hupenda ni sukumawiki ama pia kabeji. Hii ni sababu zinapatikana kwa urahisi hapa nchini Kenya. Na huwezi nunua kwa bei kali na zinapatikana kila mahali. Hii inasaidia sana kwa kupunguza kutumia pesa mingi kwa vitu kama nyama.

Mimi hushughulikia muda wangu wa mwisho kuhakikisha kuwa kila kitu kinafaa kuwa penye kimekua. Na pia ninaangalia ile kazi nimefanya kwa hiyo siku ninahakikisha kuwa nimeipatiana. Imekua mzuri na imefanyika venye inavyotakikana. Na kuhakikisha kuwa hakuna kazi na iko na makosa mahali popote.

Mimi hupenda mwanga wakati sababu macho yangu haiezangi kuona kukiwa na mwanga mkali. Na pia inanisaidia sana kwa sababu mara mingi mimi hufanyakazi kwa mtandaoni. Mahali kuna mwanga mkali hauwezi ona kenye unachosoma kwenye kompyuta lakini kukiwa kati unaeza soma vizuri.

Mimi hutunza faragha yangu kwa mtandaoni kwa kuhakikisha kuwa situmii majina yangu maalum kwa mtandaoni ama kuweka namba zangu za simu. Na pia picha ninazopiga ninahakikisha kuwa hazionyeshi mambo ya maisha yangu sana na majina pia ninabadilisha mtandaoni.

Kwa kazi ya maisha na ya kibinafsi kwa kazi amba mimi nikitoka kazi mimi huhakikisha kuwa kazi yote yenye ninafanya kazi ninaacha kwa ofisi. Nikienda nyumbani kila kitu mimi nafanya kama mtu mwingine tofauti kabisa. Inafanya nieze kutunza jamii yangu vizuri na kuwa na wakati mzuri na familia.

Mandhari mzuri na ninayo nimeshaiona na yenye nimetamani sana ni mandhari ambapo kuna misitu na milima na mabonde. Hii niliona nikiwa nyumbani ambapo karibu na nyumbani kuna milima mingi na misitu na ukiangalia kutoka kwa umbali inafurahisha sana na inafanya hiyo mazingira ikae mzuri.

Kuhusu wasilisho mimi inategemea ni iko ni mbele ya watu ama ni mtandaoni ama ni kwa simu lakini mara mingi mimi ju niko mtandaoni wasilisho zenye mimi hufanya zinakuanga ni mbele ya kompyuta na ambayo inanisaidia sana kwani hakuna watu wenye wamesimama mbele yako na inakupatisha motisha na hufanyi bila uoga.

Mimi huweka nenosiri salama kwa kuhakikisha kuwa ninapunguza wale watu ambao tunaongea nao sana. Kupunguza marafiki ambao wanaweza kuwa wananiuliza hizo maswali na ambao kwa kiheshima kwa mtu kama mtu ameniambia siri, nina jukumu la kumwekea bila kutangaza watu huko nje.

Chakula cha jadi ninachokipenda sana mimi ni nyama ya kuchoma. Hii niliipenda sana tangu utotoni ambapo babu yangu. Wakati wa sikukuu ama wakati wa mapumziko tuwa baada ya kuchinja, tulikuwa tunakaa chini na tulichoma nyama na nilisikia ikiwa tamu sana hadi wakati wa leo niliipenda.

Ndiyo, mimi hupenda kucheza michezo ya ubao sababu inanisaidia sana kufikiria na pia inanichangamsha akili kuifanya nifikirie maneno kwa umbali. Hii pia ninapenda kufunza mtoto wangu ambayo inafanya afikirie vizuri na anayafanya vizuri darasa ama kwa masomoni yake.

Hile timu ninayoipenda sana marekani ya ragbi inajiita old growth hi ni timu ninayoipenda kwani wachezaji wake wako na wanapenda kufanya bidii sana. Na huchukua uweza kushinda mipira mingi kuliko hizo timu zingine ambazo wako na mbio na hujikaza sana.